Naenda maktabani mara mingi kwa siku kwakuwa mimi ni mkubwa ama mimi nimesimamia vitabu uandishi wa vitabu, nimesimamia kuandika gazeti ndo hivyo. So kumaanisha mimi huenda maktabani sana sana mara mingi sana kwa mwezi au hata kwa siku. Juu huko mimi hufanya kazi huko.

Nikitazama nje naona vitu vingi kwanza naona majengo kuwa kwangu kuna manyumba zimezingira kwangu naona majengo. Na mbali kidogo kuna mti, kuna mti wa mpera, kuna mti wa maembe, kuna mti wa machungwa. Nimeona majengo, kuna mti hapa kando wa mpera ama machungwa pia halafu pia napenda sana kutaza nje wakati wa mchana, mchana kama kuna jua napena sana kutazama nje. Ama jioni jioni baada ya alasiri.

Tabia ya watu inanichukiza ni tabia ya watu ya kusengenyana, kusengenya wengine, kuongea vibaya kuhusu wengine. Ndiyo hivyo ndiyo inanisinya sana na inanichukiza sana. Tabia kama hiyo. Kwa kuwa watu hawaoni hawaoni shida shida kwao wanaona tu shida za wengine. Na hawajui kila binadamu hawezi kuwa sawa kamili.